Mtandaoni sana sana na saomeavapp ya X ama venye ilikuwa inavyoitwa Twitter ama TikTok sana sana TikTok Lakini siku hizi naweza sema X unajua X saa hii ni kama ni kama news outlet Unawezapata habari kutoka dunia mzima wanahabari ni wengi sana na pia kuna haki ya kuji express Freedom of speech na si mbaya ama pia Twitter Unaona ni wapi mahali pa dunia naendelea Nasikia kuna vita uko kantri ya Ukraine Nasikia uko Argentina msitu zinachomeka So njia ni mingi.

Pena kujufunza mambo inawusu na IT Mujo mambo na IT ni very ni kitu pana sana Kuna mwengi nafanya computer science, data analysis, kuna mwengine coding Kuna mambo ya web design, kuna mambo ya graphic design mambo mingi sana IT ikona upana kubwa sana unazamuwa uwanze na unazamuwa ingi if you pande, ujifunze data analysis, ama ujifunze computer science, ukitoka hapo, unazamuwa ufanye graphic design, web design, hizu vituzote zinalingana na IT. Napi ya si lazima uende shule jikivizi unazamuwa uingie online, wangalie ni wapi wanapeana iyo course.

Chumba changu cha kulala ni kidogo Kimepakwa rangi ya nyeusi Kitanda ni kubwa kinaweza toshea watu wawili Kuna radio Kuna fridge Kuna pia kitu cha kupika ile ya gas Kuna vyombo Pia kuna kiti na kazi ni pia tumeongezea fan En mahali pazuru pa kulala En mahali pazuru pa malazi.

Tunda la aina ya tufaha ama kwa kwa kiingereza wanaita apple. Tunda tamu sana, tunda inaweza tumika kutengeneza juisi, pia inaweza tumika kwa keki Tunda pia inaweza kupikwa kama unavyoonanga kwenye video huu kwenye internet na pia tunda liko na manufaa kwa mwili inasaidia ikona manufaa zake ukiila ni tunda tamu sana ni tunda inalopendwa duniani mzima. Sana sana Pia inatumika kutengeneza aina ya pombe Tunda tamu sana.

Kwanza huwa mimi naweka malengo wazi ya pili naanzisha mawasiliano ya wazi kwa kusikiliza makini ya tatu huwa nafafanua majukumu yale nimeapea. Ya nnne na jenga uwaminifu na kutumia teknolojia inayofaa kuelewa kuelewa wapamoja na maendeleo yote kwa wafanyikazi wote wa shirikishi wote tunawafanya nao.

Kile natazama kwa sasa ni manyumba mengine marefu Naona watu wanayoishi huko ama wanawakodi manyumba hizo Naona mkona mama pale anavyofuwa nguo zake Naona pia watoto wanawacheza inje na pia naona kuna mti hapo mti wa maembe mrefu sana na pia naona ndege wakipaa huku juu Wakipepea hujuu na pia naona moto moto nadhani kuna mtu anayochoma takataka.

Vipuli mimi huwa navaa wakati ninapoenda labda na kuna mahali natarajiwa mahali kama harusi, mahali maana tunaenda kujivinjari navaa ile kipuli ya shingo, ile unazapata kuna rangi ya dhahabu, angalau si ile dhahabu yenyewe dhabiti ni ile tu ya huku mtaani na pia navaa hapa kwenye mkono wangu na pia kuna zile pete hua zina Naeza sema ni vipuli Iyo navaa pia lakini sana sana navaa nikiwa nyumbani.

Sipendi siezi sema napenda angalau nikiletewa nitahuma lakini si chakula naezauma kila wakati tuseme naezauma mara moja kwa mwezi tatu hivi ama hata mara mara tatu kwa mwaka si chakula naweza sema nawezakula siku kuwa pia si chakula nzuri ni chakula kinaeza kunilete magonjwa za aina mbali mbali kwa kuwa ya kuna utafiti unaofanyo.

Natumia njia ya barabara sana sana huu ndo njia unaotumika sana sana dunia ni mzima Si watu wote wana ile fursa ya kupanda ndege ama kuenda kwa meli ama kutumia bahari wakati wote Kwa kuwa hizo ndo njia tatu za maana sana za kusafiri Mimi pia kusafiri natumia sana sana gari ama nikiwezekana baisikili kama ni mahali naenda ama pia natembea kwa mguu, unajua kutembea kwa mguu kuna manufaa zake kivyake Tuseme kwa zina zinasaidia mwilini, unaheza kuwa mzuri, unaheza kuwa mtu akawima Unaweza kuwa mtu, unaweza fanya kazi vizuri, huku mwili, umepiga tizi, mwili na kuwa na nguvu namna huo.

Naeza sema mimi napenda upepo. Upepo si kitu unaotumia nini unayopigia hesabu. Si kitu unaotumia stima Si kama AC. AC nayo lazima ununue conditioner, lazima ufanye ukarabati wa kuleta stima, lazima ulipe mtu ama ujifanyie, na iko na kazi mingi. Lakini upepo upepo ni kitu wa dunia. Upepo ukifungua mlango ukifungua dirisha na uwache nyumba na ukae hivyo upepo unajaa yenyewe upepo ni kitu wa dunia. Si kitu inayotengenezwa na binadamu kibinafsi. Ni kitu ambapo tulipata huku na utakuwa huku hata kama wakati tutapoenda.

Ujuzi na mambo ya IT Kwa sasa ukiangalia dini yetu mambo na IT ni mambo ina manufaa zake mingi sana teknolojia venye inavyoendelea kuwa bora Inaibidi mtu ajitambulishe na mambo ya IT katika upande zote kama ni computer science, kama ni data analytics, kama ni mambo na web design, kama ni mambo na graphic design kama ni mambo na data entry, hizo mambo zote lazima ukuwe na ujuzi mambo mingi saisi inaenda kwa teknolojia na inapaswa wewe usiachwe nyuma.

Mji gani naeza penda kuenda labda London. London unaonekana ni mji safi sana. Ni mji ukona mambo mingi. Na pia ni mji ile ya kimataifa. Si kama, si ka mji zingine. Mji ile ni mji enye utapatana na watu wengi, watu wenye na tamaduni tofauti, watu wametoka nchi zingine, wamekuia kujirifurahisha, wengine wamekuja kazi, wengine wamekujia kutembea. Ikona mambo mingi huko na pia ni mji ikona ile chumba cha parliament na pia ikona ile saa kubwa ile na julikana duniani mzima ya Big Bang na pia ni mji ikona timu kubwa kubwa za mpira wa soka kama Arsenal, Chelsea, Tottenham, Crystal palace Izo timu zinashabikiwa duniani mzima.

Napenda kusomea habari mtandaoni kusomea gazetini kwa sasa ni kama umepitwa na wakati wake Si watu wengi siku hizi wananunua gazeti sana sana vijana hawatembii na gazeti gazeti sana sana utapata na wazee kwa kuwa huo ndo ulikuwa msimu wa wa habari kutoka wa wakiwa wadogo Lakini sisi tunapenda kutumia mtandaoni Kwa kuwa kasi aina bei ni kutafuta tu data ukishapata data ni hivyo na ikona mambo mingi kuliko gazeti yenye iko na habari kutoka pande zote za hii dunia.

Kwa sasa naezasema napenda mazoezi, kama njia yangu ya kupumzika. Mazoezi ni kitu mtu anaezaifanya kibinafsi Si kama yoga ama meditation. Meditation pia unaeza. Lakini pia unajua meditation kuna njia ufuate. Uwezi sema tu una meditate ivo. Pia lazima kama ni meditation lazima ukue mahali pana pamekimia, Si mahali panakelele. Na pia yoga pia lazima uende mahali ukue na na mtu wakukufunza kukueleza njia gani inapaswa Lakini mazoezi mazoezi mazoezi unaezafanya kivyako. Kama ni push ups, kama ni pull ups, kama ni jumping jacks, kama ni diamond push ups, kama ni kuluka kamba kama ni kupiga cardio, aniunawezafanya peke yako. Si lazima ukue na mtu wakukueleza na unaezafanya pahali popote. Baada ya hapo unatulia tu.

Mvua napenda sana. Mvua si kupenda sana, lakini napenda kwa yale manufaa inayoyaleta. Mvua ni hali ya hewa ile mzuri na manufaa kwa wakulima. Kwa sana sana wa kila mtu kukinyesha, mvua inaleta, ina nayo mimea inaweza kuwa. Kama kuna mahali kulikua kumepotea maji, maji inaweza kurudi. Mahali pa watu wamezoea kukua na vumbi, vumbi, unapotea, angalau kutakuwa na matope. Ni hali ya hewa nzuri sana. Ina manufaa zake bora isiwe ile mvua mingi ya kuleta mafuriko mafuriko hakuna anayependa dunia nzima kwa sasa kuna shida ya mvua kulingana na ubadilishi wa hali ya anga.

Kumbukumbu ile ninayo kumbuka vizuri ni wakati nilikuwa naenda safari na wazazi wangu. Tunaezaenda kutembelea nyanyayangu. Tunaweza kwenda mahali tutembelea shangazi yangu. Tunaezaenda mahali tutembee tu kwa manufaa ya kujivinjari haikuwa na mana ingine. Napia mimi mwenye pia nilikuwa naenda safari kivyangu sema natoka maineo hapa naenda mahali pengine.

Timu ninayofuata inaitwa Chelsea. Ni timu kutoka uingereza inayocheza mpira wa soka. Ni timu inayo wafuasi wengi sana duniani. Imeweza kushinda vikombe kwa mwaka ishirini iliyopita ni timu kubwa sana kwenye jiji la London yenye pia ni, una rivals na timu kama ya Arsenal, Tottenham lakini timu ya Chelsea ni timu kubwa sana, timu inayoshinda vikombe timu ina wachezaaji bora sana. Kuna mmoja anaitwa Estevao, mwingine anitwa Palmer, pia kuna, iko na captain mmoja sana anaitwa Reece James.

Kwa kutumia njia za kuzungumza kama kupiga simu kupanga kazi na kiongozi wa timu zote mbili Pia kama kuna kazi ama kuna kitu inafaa ifanywe tuna Tunaingia mkutano Kwa kutumia zoom, Zoom ni teknolojia kisasa kama Skype ama video calling Lakini zoom ndio mzuri hio ni ndio mzuri ya mkutano na pia kutumia barua pepe kama kuna jambo lenye linataka kuelezwa Kiongozi wa timu moja anaeza kutumia barua pepe kwa kiongozi huyo mwingine na huyu Kiongozi mwingine anazungumzia yale yaliotajwa kwa timu yake.

Kuwasiliana na meneja wako ili kuweka matarajio halisi na pia uweze kujifunza kusema hapana wakati kwa maombi mapya, pia uweke kipaumbele kwa kazi kwa kutumia mbinu mbalimbali. Gawanya miradi mikubwa katika hatua ndogo na uzingatie kufanya kazi moja kwa wakati ili kuepuka kuchoka kwako na pia uweze kujipanga pia na wafanyikazi wenzako, kazi inavyohitaji kupangwa vizuri.

Kwa sasa sijafanya yoga, lakini nimeiona mtandaoni, nimeona maelezo yake, lakini mimi kivyangu naona inapaswa uwe na mwalimu ama mtu ataye kuongoza kwa njia, unayofanya, kuna style tofauti tofauti, kuna vile mtu anafaa aweke mwili, usiwe unakaa na mna huu ama namna hii unadhani umefanya yoga apana, iko na njia tofauti, iko na njia mwafaka, unafaa kufuatilia ile uweze kuipiga vizuri, unajua yoga ni mfumo wa mazoezi ni haitaki ufanye njia hiu, ukifanya njia hii, unaeza jiletea maumivu.

Na tunaenza kukutana, tunaketi chini, tunabonga, kila mtu anabonga vile maisha inampeleka ni wapi anaumia ni wapi kunachanga moto maishani Kwa kuwa sisi wote tunachangamoto maishani metu Lakini tunaenza kujipa moyo sisi wote Kwa kuwa maisha ni hivyo, ayibaguji oyote, uwe tajiri, uwe masikini Tuneza kujipa moyo na tunasema bora sisi ni watu wanayeshimu watu wengine watu si wabaya, watu hawafanyi, walifu Maish itakuwa sawa na mbeleni maisha itaweza kujipa kifizuri.

Kabla ya kulala, mimi huwa natoka nje ya nyumba, naenda nje, najiangalia venye kuko, Napiga naenda napiga round moja mtaani, naona mambo yalivyo, najua hio masaa, hakuna watu wengi barabarani, sana sana watu wakotakuwa makuwa, wakisinzia ili waeze kuamkia kesho vizuri. Nami mimi nitakuwa natembea kidogo nitulietulie kabla ya kwenda kulala.

Ndiyo napenda kucheza mchezo wa bao Mchezo mmoja ni kama ni draught Mchezo waku unacheza na watu wawili Mchezo wa chess bado sijauelewa vizuri Angalao najifunza-funza pia kuna mchezo wa ludo ambavyo unachezwa na watu wa nne watu wa nne Mchezo mzuri sana Mchezo hizo za ubao zinakuwa nafuraha sana Mchezo unaoleta unaoleta watu pamoja nani mchezo mzuri sana Mchezo unaoleta jamii pamoja inahitaji uwe makini uweze kuwa na strategy Mchezo safi sana.

Inalingana ni mchezo ipi kama ni mchezo wa soka hio nayo napenda kuicheza kama ni mchezo wa mpila wa vikapu Anachezanga lakini sana sana napenda kujionea Kwa kuwa sina ufahamu ama bado sijaeza kujizoea mchezo kama kama ni mchezo wa ruji hiyo nayo napenda kujionea Mchezo uu inataji uwe na mwili Naona watu wa kikongana hapo Mchezo ni mchezo ngumu sana na pia mchezo wa Mchezo wa pool Mchezo wa pool una na mchezo apia Apia kutazama.

Malengo yale ninayo kazi ni si kuwa mfanya kazi bora ila niweze kufanya kazi bora kwa kuwa nikifanya kazi bora nitaweza kugrow kia akili na pia nitaweeza kupata ile experience ndo wakati nitapotoka pahali napofanya kazi kwa sasa niende mahali pengine nitaweza ku kuwaa na njia rahisi kwa kuwa nitakuwa nimeelewa kazi yale nina yofanya.

Kumsifu na kumtukuza mwenyezi mungu na Yesu Kristo na na kwa kuwa hawa wawili kwa bibilia inasema ni watu moja ni wawili kwa mtu moja Kwa kuwa ukisifu Yesu Kristo na ufwate maagizo yale aliyoyaacha duniani, uwe mtu wenye heshima, uwe mtu na ugopa mungu, uwe mtu mzuri kwa watu wengine Usiwe mtu anayejawa na dhambi, usiwe mtu anaye tenda dhambi hayo maneno aliyefunza wafwasi wake na wale wafanafunzi wake ambao pia waliweza kufunza wanafunzi wao wa wengine ni jambo la muhimu.

Ndio, napenda hadithi za ajabu, unajua ukisikia mara ya kwanza hadithi za ajabu, unaweza kuwa na ile curiosity, unataka kujua nini hii hadithi inaenda wapi na pia hadithi za ajabu ni hadithi mzuri sana, zinakusaidia kiemanika akili, unaweza kufungua akili Kwa kweli ni stories of fiction Ukisikia stories of fiction akili inafunguka Unaata we mwenye unaanza kukuwa na mafikra makubwa Unaanza kufikiria mbali Unaanza ata we mwenye unaanza kujipigia story wewe mwenyewe.

Mandhari zuri yale ni mayona ni wakati. Nilikuwa naelekea mji wa imbu kutoka na kuru. Nikaeza kupitia mji ya inayopitia nyeri na kutoka hapo nikaeza kuona mlima kenyu. Mahali hapo huku kote kuna mlima na mabonde. Na unaeza kuona mlima mkubu na julika na mkenya. Na pia mazingia, mabonde, mamisitu, kuna shamba kubwa la majani chai, kuna mashamba kubwa la wanaulima kahawa. Ilikuwa mandali mzuri sana kuyaona yote.

Kile kinachofanya ni furahi sana ni wakati nina pesa Unajua pesa ni kitu sana, ni kitu ya maana sana ni kitu, ni kitu mzuri sana Ukiwa na pesa, hauna wasiwasi Haufikiri mambo mingi Ukiwa na pesa tu unakuwa mtu mtulivu Ukiwa na pesa, mambo yako yanakuwa shwari Ukiwa na pesa, hauna, hauna, hauna ubaguzi wowote Ukiwa na pesa, unakuwa tu mtu safi sana Ukiwa na pesa, mambo yako yanaenda vizuri Ukiwa na pesa, hauna, hauna wasiwasi na watu wengine Ukiwa na pesa, unakua mtu, mtulivu Ukiwa na pesa, unakua na mtu, unakua mtu, mtu safi sana Ukiwa na pesa, pesa ni kitu ya maana sana inaleta furaha, unaeza kufurahia maisha.

Jukumu ninano penda kazini ndi ile yakuwa mkubwa ama kusimamia kazi Njuhu kusimamia kazi haina mambo mingi wewe tu ni kuelekeza kazi ule anayefanya kazi njia iseyofaa Unamuambia unamuita kando Unaweza kubonga Unamweleza haya avili unavyofanya si vivyo vinyini vista hili Unaweza kutulia hauna wasiwasi Ukotu hapo unazaenda zako Ukishama za kuenda zako Unarudi Labda kuna kazi ingine Pia umesimamia mahali unayenda hapo Mutu njuko kuwa ukisimamia kazi inaonyesha na kuwa wewe Unaile kitu tunahita experience.

Uwezo ile ningependa kuwa nao ni kuwa labda mbunge wa hapa pahali napoishi. Mbunge ule tulie nayo kwa sasa hafuraishi kwa kazi ambayo anayafaa afanye. Hashughulikii maslaha ya sisi wabunge wa sisi watu wenye tunakaa kwa bunge hili. Yeye anajifikiria tu. Maendeleo anayoleta ni machache sana kulingana na yale tulikuwa tunayatarajia kutoka kwake. Kwa hivyo ningekuwa na uwezo huyo, ningeweza kuchagua kuwa mbunge wa eneo hili letu ili niweze kuleta maendeleo mwafaka kwa watu wanaoishi hapa.

Chakula kile mimi napenda zaidi ni chakula aina ya wali Njua wali ukishaeka mchele kwenye sufuria na maji yache mke na mchele huo uive ndo tunaita wali Sasa mimi napenda kula wali na nyama kito weo Kito weo inaezakuwa imeeka maragwe, unaezakuwa umeeka viazi, unawezakua umeeka vitunguu yote hizo vitu zo nyanya, mafuta, ndo unapika na yo inakua kito weo Pia naweza penda kula wali na seme parachichi Pia na penda kula wali na mboga kama kabeji ama sukuma wiki Pia wali naweza penda kula na supu Pia wali unaweza kunywa na chai ukita.

Mahali ambapo ningependa kutembelea penye pana historia niseme labla nchi wa Egypt ama nchi wa Iran Huwa najiangalia historia zile inazotoka kutokana na hizo nchi mbili sana Nakua namakinika nasema kweli hawa watu wana historia kubwa historia kwanza ya Iran na Egypt zinaenda mbali ukiangalia miaka uko hii leo hadi wakati wa Yesu vile wanahistoria wanasema imejaa na historia mingi sana.

Wikendi kifika sana sana siku ya jumamosi wanamuka nataisha chai asubuhi kama si chai sana sana kahawa Kisha ni kitoka hafo ni enda bafu naoga natoka alafu nisha vaa nguo ivo na ngara natoka inje kama nikuwa ni mijipanga siku yui ingine ya ijuma ya kuwe siku ya jumamosi kuna maali ndoja safiri huu na safiri sana sana huu na safiri kama na kaa hapa naenda mji uleo karibu naenda huko na pata na rafiki Tunapigia mgumzu tunakaa huko Nikisha nikitoka hapo jioni Narudi zango kwa mtayangu Nikitoka hapo na ingia maanaenda mahali pa kujive jari Nakana rafiki tunabonga tunabonga tunabonga Baka masaya jioni ya kikiisha na hundoko narudi kwa yangu.

Mimi niliweza kusomea engineering ya electrical, niliweza kukamilisha, lakini kwa sasa na sina kazi, ni kusukumana huku nje. Niliweza kufanya, kwa kufanya hiyo engineering, inataka kufanya sciences zote. Dhati, huku kwetu, na pia weza kufanya hesabu, na haikuwa rahisi Lakini nliweza kujikakamua, kawezaku faulu, kupita engineering nayo haikuangi rahisi mahali popote duniani uki amua kufanya hiyo, itabidi umesjitia bidii.

Ndiyo, napenda kucheza na watoto, ni vizuri kuwa na uhusiano bora na watoto wadogo Watoto ni watu wenye hawana chuki, watu wanapenda kujuana na watu wengine Si watu unaezapenda kukosea, mtoto ni mtu mzuri sana Ukicheza na watoto unajenga uhusiani mzuri nao Unaweza kuwanyesha ni wapi anafaa, anaenda, pia unaweza kuwa na mafunzo, unaweza wafunza, unaweza kuwa hapa mafunzo mazuri namna huo.

Andiyo mi ufatia ufwata matukiri ya na watike kwa taifa Kuna zakuwa na sheree siku ya siku inche ilipata uhuru Kuna siku kuna michezo ya taifa. Kuna pia kuna labda maobi ya kuwambia taifa kama tseme sasa venye mwaka umeanza. Tuna serikali Kiongoza na raisi wanaeza kwa siku wanapanga Wanasema siku hii tutaombea taifa letu Ili tuweze kuonekaniwa mema.

Apana, lakini lazima niweze kujua hesabu Kwa sasa maishani, hakuna kitu huwezi fanya bila kupiga hesabu Haijalishi ni kazi ipi unaifanya, hajalishi ni wapi huko Kila kitu maishani iniitaji sana Ukiwa duka, ukiwa ukiwa kwa ofisi, kama unafanya kwa accounting Ukiwa kwa kama wewe ni unafanya mambo na computer science na IT lazima ukuwe unapiga hesabu ata hizi kazi zingine kama wewe ni seremala kama wewe ni fundi fundi wa nyumba fundi wa kiatu fundi wa nini lazima uwe pika hesabu kwa hivyo mi na inaonekania hesabu ni kiti ya maana maishani.

Mimi sanasana napenda mikutano inayowahusu michezo ama mikutano ya jamii. Sana sana ya jamii. Jamii tunapaswa, tunakutana, tunaweza kuongea, kujuliana hali, tunavyoweza boresha jamii yetu. Jamii kikutana ni kitu mzuri. Watu wale wasiojuana wanakuja wanapatana kwa mara ya kwanza Naeza yapata kuna ule mtu anaishi kwa jamii moja Lakini hajai onekana inalingana kama ni kazi sana sana iwe kazi labda anafanya kazi mbali hawezi kukutana na jamii wakati wowote ni ila akipata nafasi anaja anakuja Tunaweza kukaa pamoja Tuna jumuisha Tunaweza kuongea Tukujua vipi tunaweza boresha hii jamii yetu.

Mahali ambapo kuna utulivu mahali ya apana kelele mahali unaweza jumuisha na watu wengine ofisi mzuri mahali ambapo kuna hewa safi mahali ambapo mahali ambapo ni pasafi mahali ambapo hewa yenyewe nayo pia ni safi mahali ambapo hata wewe ukifanyia kazi Unasikia uko mtulivu, si una wasiwasi mahali ambapo utasumbuka, mahali unafanya kazi ukiwa umetulia.

Wafanyikazi wapya ninawakaribisha kwanza kuwapapongezi, kwakua nasi, na kuwambia kuwa hapa paine walipoletwa, ni mahali patulivu, ni mahali sipa baya, na kazi ni ile ile enye walikua wanafanya panye walikua kabla waletwe hapa, na pia hapa ni sisi ni watu wazuri, hatuna baya na watu wote, na pia tututuneza usiana na tuweze kujadiliana hata kama si wakati wakazi kama weekendi tunapatana, tunazunguza, tunaeza kujua wewe ni nani,

Mimi napenda kuandika. Unajua ukieze kuandika, unaweza kukua na mafikra zako yako laini. Kuongea nayo unaeza kuwa unaongea ata kama fikra yako yako laini. Lakini unajipata umesema kitu ambalo litaleta wasiwasi ama lileta watu waanze kuuliza maswali ingine je wasema nini hiyo. Kwa hivyo kuandika ni mzuri kama umekosea mahali unaweza kujirekebisha kabla ya yale umeandika kuzungumzia yale uliandika.

Napendelea tishati. Shati sana sana inavaliwa na wale wanaofanya kazi kwa ofisi Mimi ningependa kusema wale wanafanya kazi formal kazi ambayo ukijiandaa ama ukijipeleka kwa watu ama ukijiandaa ukijionyesha kwa watu wanasema uni mtu anayefanya kazi ya maana sana. Na siku kusema pia kazi ya informal huwezi vaa shati lakini ni t-shirt ndo mzuri kulingana na kazi yako. Sana sana kama kazi yako ni ya fieldwork, wewe haina haja ushinde ukivaa shati T-shirt iko sawa. Na pia ni mzuri ukiwa huku nje wakati kuna jua t-shirt unaeza ku ukuli mwili vizuri si kama shati.

Mimi naona inalingana, lakini nawezapenda kuenda sinema mara mara tano kwa mwezi ama inalingana na filamu gani inatokea. Kama ni filamu iliyo imetarajiwa na wengi sana, hiyo huwezi kosa kuona. Kwa kuwa sasa filamu ni mingi zinatokanga kila siku, unapata kuna filamu itatoka hiyo wiki ingine, kuna filamu itatoka hiyo mwezi ingine. Kwa hivyo inalinga ni filamu gani inatoka Kwa mmaka unaezaona filamu 20 20 si mbaya na kama ni filamu zile zimezatarajiwa sana hizo unaona.

Kusasisha vifaa, nayo inalingana nikifaa kipi kama ni simu, tuseme nitasasisha kwa nitaipa miaka tano kwa kuwa sipendi kununua simu mara mingi Lakini kitu kama memory card ama memory flash Iyo nanua mara tatu kwa mwaka kwa vitu zile ninavyozieka ndani Kitu kama simu labda ni sasishe operating system hiyo naweza sasisha inalingana na wenye walitengeneza simu wakitoa operating system kwa Kua hiyo ndiyi ile inatumika kwa sasa.

Simu yangu kwa sasa natumia zaidi kuingia mtandaoni mtandaoni kama pale twitter, whatsapp, tiktok, pia youtube na pia kuangalia barua zangu hapo gmail Hapo ndo sana sana natumia simu na pia kupiga simu lakini simu si sana na kama kuna kazi mtu anataka nimfanyie naangalia pia kwa simu Lakini pia hiyo inalingana na wakati wake sanasana sana sana simu natumiaga usiku mchana mchana niko kazi na sitaki kutumia simu sana kwa kuwa simu mzuri Utaeza kufanya kazi vizuri Lakini simu natumia wakati wajioni sana sana na kuingia mtandaoni.

Ndegi tuna iyona tu ikipa angani Ikiwa huko airport Lakini kusafiri kwa ndege ile kinyenaezasema Iyo ni ndoto ambayo niko nayo Lazima Nitapanda ndege Nisafiri hata kama ni kusafiri huko tu ndani nchini sio lazima niende inje kama ni huko ndani Nitapanda tu ndege Nikutoka mali hapo mpaka pale Iyo lazima itakuja tu na wakati wake.

Mi nilikuwa napenda physics Physics ilikuwa tuu poa. Sikama biology na chemistry na hizi zingine silikuwa challenging Lakini pia chemistry haikuwa mbaya. Unapiga hesabu za chemical hizo vitu zote Lakini physics sana sana ndo nikuwa naipenda juu pia haikuwa nakaribiana na hesabu. Kuelewa physics na hesabu utaelewa.

Zana moja ya digit yenye napenda kutumia sana ni ile inaitwa Zoom Iyo sana sana mkiwa mkutano kama kuna kiongozi mkubwa wa kampuni anahitaji mkutano, kubonga na watu wanafanya kazi kwa ofisi fulani Munaeza kukutana, na yeye anaeza kuwajumuisha, munaeza kujuwana na naelekeza ni yale nini anayotarajia kutokana na nini Anapia kwa kampuni jumla si nyinyi pikeenu na wafanyakazi wote wanaofanya palipen.

Marafiki wangu wapya venye mimi huwa nafanya ni kuwakaribisha na kuwambia kuwa sisi kukuahatujuani Tutaanza kujuana vizuri, hakuna yule anaye chuki mwingine, kuwaonyesha mahali ambapo hawajui kama ni mgeni mahali na mpeleka mahali hapa, namwambia vile mambo yanakuwaga haya, njia gani anafaa apaswe kufuata.

Ndiyo unajua maoni ni kitu mzuri juu ni ya kila mtu kibinafsi Kuna huyu alia na anaona mambo haya ya napaswa kuende hivi Kuna mungine anaona maneno haya ya napaswa kuende hivi Kila mtu ana maoni yake na ukiwa na maoni yako Ata uneza kuangalia maoni yako na maoni yule unayewa soma na hafu uneza kufanya utafiti uone ni yanakaribiana Amo ni simba baya.

Kenye nafanya sana sana kulinda mazingira ni kutotupa takataka ovioviao Unjio kitembeo kuhinje unawona mtu alabila likuna kula mandazi ilikuwa imeo karatasi. Akisha maliza kula mandazi anautupa hivyo na si vizuri Hivyo karatasi inezende kuleo na mnye mayote tuseme ngombe ama punda ama nini Nino chafuwa mazingira Kwa hivyo pia. Mimi nikiwa na karatasi na naataka kuitupa na ngojia mpaka mahali nitaona mahali karatasi zinatupwa na naenda na yaka hapo. Kwa nikifanya hivyo nitakua nimetiza kivyangu mimi mahali ambako nitakua nimepiga kulinda kizingira nitakua nimetiza vizuri.

Ninapotaka kustarehe kitu cha kwazza nina zima simu kuzima simu unajua simu ikiwa huja zima unapigwa maramingi na saa zingine zinakuwa watu wasumbufu na kama hutaki stori za watu Unazima simu kushazima simu kama ni kitabu ulikuwa unapanga kusoma ama ni filamu ulikuwa unataka kuona ama ni mchezo ulikuwa unataka kucheza Unafanya hayo.

Latha nayopenda kwa chakula, tuseme ile ni chungu, bora isiwe chungu sana, aikiwa chungu sana utashindwa kula, naikiwa chungu sana, chabidi imeambata na kitu kama maji, soda, ama hata maziwa sana sana kutuliza uchungu ulienye kwa chakula.

Mafunzo yale ningetaka kupata kazini, sana sana ni kuwa na mkubwa wangu, nione vile huwa anafanya kazi, yale mafikra zake, anipe maoni yake kulingana na venye anavyofanya kazi, ni wapi ambapo naeza rekebisha, ni wapi ambapo naona makosa zangu, ni wapi ambapo naona nafanya vizuri, na nitie bidii ambapo pia pale nafanya.

Apana sina iyo sina iyo talanta ya kucheza ngoma si raisi kucheza ngoma lazima UKIcheza ngoma lazima ukuwe na mpangilio yale unayosema nyimbo enyewe vilivyo inavyoyenda. Lazima ikuwe na ladha ambapo watu wata wataweza kujiburudisha nayo Sieti unacheza tu ngoma ile inakaa hivi.

Timu nayoipenda ni timu ya Chelsea Nyeza kuwa shabiki mwaka wa elfu mbili na tano Wakati huo nakumbuka ilikuwa na wachezaji kama Lampard, Tay, Rugba na Mlindalango anaitwa Sage Season hiyo, msimu huo tulieza kubeba kikombe cha cha Premier League huko kiingereza mwaka wa 2012, tuliweza kukamba kikombe kuu la bara ulaya, tukieza kupiga wapinzani, walikuwa naitwa Bayern Munich Unakumbuka wakati huu, ukwa mzuri sana, na ni tumu kubwa duniani mzima.

Marami programu ninatumia ni VCL, VLC, nadha ni nitwa VLC Pia kuna ingine inaitwa Excel, kuna programu ingine inaitwa Adobe Pia kuna programu ingine inaitwa Avaast Uwa Avaast ni waku kwangalia usalama wa utuseme kama ni tarakilishi langu na pia kuna programu unaitwa Chrome wakufanya utafiti kwenye internet.

Wakati mmoja nakumbuka mwaka wa elfu mbili kumi na sita nilipokuwa natokea shule ilikuwa wakati wa jioni giza ilikuwa ina ingia kuna mahali nilkuwa napitia kulikuwa na vichaka na nilikuwa nimesikia sifa mahali hapo si pazuri kwa hivyo wakati huo nilikuwa na uoga kidogo lakini nilikuwa na jitarisha kitu chochote kenye kinafanyika ni kutoka mbio.

Napendelea kuandika kusoma si mbaya Lakini pia kuandika ni mzuri kuandika ni wewe na mafikira yako Unaeza kuyaeka kwenye karatasi Kisha kutoka hapo Una yasoma ukisha yasoma unayafikiria tena zaidi na unajiuliza maswali haya ninyoyasoma na ni mafika yangu yana ni ambia nini.

Leo kama siku ya jumatatu wazo ninalo nzuri ni ya kwamba ndugu zangu wako salama. Kuna ule aliyekuwa mgonjwa na ilikuwa imenipa wasiwasi lakini kwa sasa anaeza kuburidika na naona afya yake inarudi vizuri na kwa kuwa hayo mawazo yangu yamekuwa mazuri.

Sifa muhimu kwa kiongozi mzuri na ya kwamba kumwambia Aendelee kutenda yale anayeotenda na tunamwombea mwema asipotee njia kwa kuwa kile anachofanya kwa sasa kinaleta burudani kwa jamii na kinaleta furaha kwa kila mtu Kwa hivo tunampa pongezi na kumuambia Kile anachofanya kwa sasa aendelee kwa kuwa tuko pamoja sote.

Kwenye duka, duka kuna kila kitu kama ni mafuta unataka, iko dukani. Kama ni unga unataka, iko dukani. Kama ni sukari unataka, iko dukani, kama ni nguo unataka, unaenda tu dukani. Kama ni dawa unataka, hiyo pia unapata dukani.

Napenda kuwasiliana na watu kwenye kuna mahali kuna kuna sherehe sana sana ama maali kuna tunaenda kuna mkutano Unaopatana na watu geni, unaweza kubonga, mnajuwana Umejua wapi anapokaa, mtu anafanya kazi gani mtu anapenda nini na nini yachukia, munaongelea siyasa yenye inaendelea nchini.

Napendelea mwanga wakati Mwanga wakati ni mzuri na huakaukiwi Haikupi wasiwasi Mwanga kali utaanza kukua na wasiwasi na kukaukiwa na pia si mzuri vile Unaondokea itabidi umeondokea.

Njia moja ni kinafanya ni kupunguza uhusiano mtandaoni Kuna mfano mingi sana tunaona wale wanaohusiana watu wengi Wakikosana hivi, mutu anadoksi, anaye mambo yake mingi yanaeza kujulikana Anapanji pale, anapoishi, pale adresi yake, nambari yake ya simu nambari yake ya identification ya pale pahali nchi anapokaa mambo mwingi anajulekana Kwa hivyo mimi usineani yangu mtandao nisipenda kwa mwingi.

Pesa hua nazi hifadhikwenye benki uki Nikieka kwa benki najua pesa zangu zikos zikosalama, azi haziwezi guzwa na mtu na pia nazieka kwenye sako ama pia nazi nana nazi nazi nazipeana bora zirudi na interest mtu aki akitaka tuseme elfu kumi nami nami nampa bora akirudisha haitarudisha ikiwa elfu kumi ita tuvile tutakua tumeongea atarudisha ngapi ndo hivo atarudisha.

Mimi sana sana napenda wanyama wa pori na angalau hawa wanyama hatuwezi wafuga Kwa kuwa itakuwa usalama wako utakuwa hatarini Lakini hawa wanyama wa pori ku mi huwapenda sana. Mnyama moja ninampenda sana ni ndovu. Ndovu ni mnyama mzuri sana ni mnyama ni mnyama mkubwa na pia wamesema ako na mnyama ako na intelligent Mnyama anaye ana mafikirio mzuri.

Mimi napenda kusoma vitabu vya fiction sijasoma sana sana Lakini vitabu vya fiction unajua hayo ni mawazo ya mwenye aliandika na anafikiria mbali sana anaweza ku anaeza kutenga dunia ingine Aeke watu wanaofanya hivi na hivi Kwa hivo fiction ni kitu poa ni kitu poa sana.

Ndiyo napenda kula samaki eee sana sana unajua samaki kuna venye unaeza itayarisha kuna ule unaochomwa kuna ule anayekwa mafuta na kuna ule wa kuchemshwa ule wa kuekwa kwa mafuta anakuanga tamu sana uneza kula mpaka mfupa ipo ndo nimeona watu wengine wakifanya.

Ndiyo napenda muziki wa jadi halafu inalingana ni wapi umetoka kuna kabila mingi sana na kila mtu anapenda muziki wa kutoka kabila lake haijalishi ni ni kipi kinachoimbwa. Bora wewe unaweza kuielewa na unaweza kusikia ni nini mwimbaji anayosema na nini anataka kukuonyesha.

Njia na wasili yale na ofanyi kazi wenzangu ni kwa njia ya simu ama njia ya kutuma pia baru wa pepe sana sana niseme na wapigia simu kama nikona swali ama kazi ivilivyo imetengwa ili ni waeze kuwapanga wote.

Ndio, ninaishi mahali nilipozaliwa. Kwa sasa nimekuja kutembelea familia yangu kuona wanavyo endelea kisha wakati wa kutembea unapoisha, nirudi pale ambapo nakuwanga ndio niendelee na kazi yangu ili maisha yaendelee.

Maali ninapuishi palifanya kwa jiji miaka tatu ilizo pita ni maali pazuri ni maali inapo panapoziwa Najulikanya kuwa na endege zaine ya flamingo Hozi nakujia wakati msimu wa julae huko na pia kuna mlima ambao pia uneza epuka wakati wote na mji wetu unalinganisha na jiji kubwa na jiji lingine kwa anjea ya barabara.

Ile keki naipenda ni ile ya kusherehekea mtu siku alipozaliwa na imepikwa kutumia chocolate, chocolate sana sana chocolate cake ndio inakuanga tamu sana na sukari mingi sana kwa hivyo huhitaji kuongezea sukari kwa kitu yoyote itaambatanisha nayo. Unaweza kunywa hata na chai unaweza kunywa na kahawa itakuwa sawa.

Wakati umeme unapokatika, kitu mimi huwa nafanya kwanza ni kuangalia mazingira yangu ya siku iwe na kitu kinacho niumiza kwa kuwa mtu hawezi ona vizuri ukiwa kwa giza Nikishafanya hivyo, naketi chini, naangalia simu kama iko na moto na sina kazi ingine la kufanya Ninatulia tu, nangoja wakati umeme itaporudi Isiporudi na ni wakati wa usiku, naingia kitandani kulala.

Ya maana sana huwa mimi naangalia afya yangu Siwezi taka kuugua nikiwa likizo Wakati wa likizo ni wakati wakujivinjari, wa kutulia, ku kuwacha kufikiria mambo mingi. Uko hapo unaachana kazi, wakati wa kutulia. Kwa hivyo huwa naangalia afya yangu sana sana Nisigonjeke, ju nikigonjeka, Likizo langu litaeza kuwa fupi Kwa kuwa muda mwingi utokuwa wa kujiangalia na kuimarisha afya yako kwa hivyo, Likizo huwa naangalia afya yangu.

Apana, sipendi kulima bustani. Hata kwa sasa sina bustani, kwa hivyo siezi jua. Lakini pia, kuna wakati nimeailima bustani, mahali pengine nilipokuwa napoishi, na ulikuwa kazi mwingi sana, na sikuupenda mimi. Kwa hivyo, kazi huyo hata ukinipa saizi, siwezi kubali, nitaondokea.

Cha kwanza hua na ch kitu hua nafanya ni kutafuta kitabu Ikifika siku ya kwanza ya mwezi Tseme wakati tseme ni jioni na ketichini nanaanza Naanza kuandika yale malengo yote Ninataka kuyahitimu mwezi huu na ni na ni nakisha pia niki nikieza kui kulenga mlengo moja Hua naenda kwa kitabu naiweka maki kuonyesha kuwa lengo hili lieze kuhitimu na pia hiyo inani nafuraina.

Napendelea mfumu ule wa smartphone huu ndio simu mfumu unaotumika sana duniani mzima. Na una kazi mingi sana. Unaeza piga simu, unazafanyia kazi yako, unaezatuma barua na unaeza pia panga kazi kwa simu. Mambo mingi unaeza fanya kwa simu hii aina ya hio ya smartphone.

Napenda kuandika kwa kompyuta Kwa kuwa kompyuta ni rahisi kubadilisha kurekebisha mahali umekosea ni rahisi kwa kompyuta kuliko kutumia mkono kama kuna kitu umeandika vibaya na unahitaji kuvuta Iyo ni kazi rahisi sana kwa kompyuta kuandika kwa mkono lazima utachafua kazi na kazi haitakuwa safi.

Ningependa kuona mandeleo mengi sana kwa mfano ningependa kuona watoto wote wenye wako kwa jamii wameeza kupata elimu mazingira yetu ya uku jamii ya safi kila nyumba ieze kupata maji kila nyumba kwa sasa ikona sitima iko na sitima Hakuna vurugu katika jamii Pia kitu ya maana sana pia ni usalama usalama unaenea katika jamii.

Mchezaji mwenye ninampenda, mchezaji anaitwa Col Palmer, anaichezea klabu inaitwa Chelsea, anacheza mchezo wa soccer, klabu kubwa huko ligi ya uingereza. Na ni mchezaji alikuja huku mwaka, alikuja kwa hiyo klabu mwaka wa 2023. Msimu wake wakwanza alieza kufunga mabao na kupa assist mingi sana na msimu musimu huu amekuwa na ameumia lakini kwa sasa tunaona amerudi uwanjani na anacheza vizuri.

Kipawa ni nayo mimi ni wakucheza mchezo angalau huwa siipigi tizi Lakini mimi mwenye najiyaminia siku ambapo nita Niteeza kuwa makini na nitiye bidii nikipiga tizi Mcheze ule wote unayocheza na juwa na nitakuwa shujaa mukubwa nitakuwa bingwa kwamabingwa nitaeza kupaa kuwa bingwa kubwa sana.

Unangoja barua pepe mara ngapi kwa siku Kwa siku mimi sitaraji barua pepe inalingana na kile ni kazi gani nilikuwa nafanya Kwa mfano tuseme kuna mahali nimejaribu kutafuta kazi na nimetuma vitu vyangu vyote vinavyo hitajika kutoka sasa hapo nitakuwa natarajia barua pepe ama na ingojea kama ni kampuni nne nimetuma hizo vitu Kampuni nne ninakuwa nangojea wanitumie barua pepe ile ya kuniambia nimeweza kufaulu ama sijafaulu.

Kile kinachonipa motisha kazini, nikuwa naangalia mbele vile maisha yangu itakuwa. Naangalia nitakuwa maalipema, nitakuwa na afya bora, nitakuwa naweza kufanya yale nisiyoyafanya saizi. Kwa hayo, yananipa motisha, ili nieze kutia beli kazini na niendelee kujisikuma vizuri.

Asubui ikifika hua naamka saa moja naamka kisha hapo na napiga tizi kidogo na stretch na stretch mwili napiga napiga push ups napiga na piga squats na ruka kamba kidogo toka hapo naenda bafu na nawa kisha toka hapo nakula naingia nakula breakfast chai asi chai kahawa na mkate ila kutoka hapo naenda zangu kama ni kazini ama kama sipo kazini Labda nikona shughuli nilikua nimeyapa.

Mwezi wa saba, mwezi wa julai, ndo naupenda sana Mwezi huo, umekua mwezi mzuri kwangu sana sana Nimeeza kufanikiwa, kila mwaka inanifaidi Sijui kwa nini, lakini nikifika mwezi wa saba mambo yangu sana sana, yanaenda laini.

Wakati kuna jua kali, stipendi kutembea sana, mimi napenda kuenda mahali ambapo pana baridi baridi, nakaa hapo, kama siko kazi, ya unajua ukiwa kazi, haunabudi, kazi yangu sana sana, ni ya huko inje ya hatushindi kwa ofisi, ukikuwa na jua kali, tuseme weekendi, natafuta mahali, natulia mahali pana kivuli, unaezapatana hapo na watu, na unaanza gumzo, mnaongea. Kiwa stori na mna.

Usiku huwa na kaa hadisa nne hiyo ndo masa. Mwisho mimi kwangu Labla ni wikendi Labla wikendi ndo neza kaa hadisa sita lakini Izo uwezi siku zingine na kaa hadisa nne Kisha hapo nkujitaisha kuonda kulala Kukuu siku ingine unamukia mahali.

Habari sana sana naonea televisheni Utapata kuna channels tofauti tofauti zinazoleta habari na zina kila channel ina mwana habari wake Kuna habari za saa moja na kuna habari za saa tatu Kisha ya hapo habari tena ni mpaka asubuhi.

Ningekuwa na uwezo wa kushiriki olimpiki ningecheza mpira wa miguu kwa kuwa ndio mcheza huwa naijua sana sana nikiwa shuleni nilikuwa naicheza ninakumbuka ilikuwa mwaka wa elfu mbili na nane mcheza hizo michezo za olimpiki zilikuwa zinashirikia huko nchini China Nakumbuka nikiona mchezaji moja anaitwa Messi Akishirikia, akichezea nchi ya Argentina na pia nadhani walishinda nadhani pia.

Apana, sijawai kujifunza kupiga gita, lalau ni kifake nyewe cha kutiaza, kifake nyewe cha kutiaza, ni meweza kuyishika. Lazima uwe unelewewe venye hizo kamba unavyoguza huyo, huu mwigine ukimguza ni sauti gani unafau utoke. Kwa sasa, sija asina uweza wa kutiaza gita, hila ama nitaweza kujifunza baada.

Nikiweza kupatana tatizo kazini. Kitu la kwanza ni kuangalia tatizo hilo limeletwa na nini. Ni nini hicho kinafanya kazi yangu iwe mgumu. Kutoka hapo na shirikiana na wale na shirikiana na wezangu. Na wauliza maswali na wauliza ni vipi ninaweza tatua hili tatizo langu wananionyesha wananionyesha njia muafaka ninayofaa kufuata ili ili niweze kurekebisha tatizo.

Mafanikio yale nimepata kazi ni ni mshahara na kujuana na watu kutoka mbali mbali sana sana nitaongelea mshahara Hakuna ayehipendi mshahara mshahara ni kitu mzuri ikifika wakati wa mshahara mambo yako unaskia tu uko sawa sawa junajua pesa ikisha ingia wewe uko fiti mbaya.

Kwa wiki huwa nafanya mazoezi ya mwili mara tatu Haswa masaa ya jioni Sipendi kufanya asubuhi asubuhi labda ni ile tu ya kujichangamsha Ila masaa ya jioni unaeza kufanya mazoezi vizuru juu una wakati mwingi na unaezafanya na mwendo wako Si lazima ukue mwendo wa upesi Unaezafanya pole pole ili manufaa yayo uweze kuyapata vizuri.

Kipaumbele kazini kwa mawasiliano kenye ninafaa ni kuwa na umoja katikati ya wakubwa na wafanyikazi. Mweze kuongea, mweze kukuja pamoja, kuzungumza ni mambo yapi mnaeza fanya kuboresha wakati watu wapo kazini. Ni wapi watu munaezea rekebisha kukiwa na makosa ambayo inaadhiri kila mtu alie kazini.

Mshirikiana katika timu kazini ya ama pahali popote unahimizwa ndo watu waeze kuka kwa umoja watu wanaeza kuwa na heshima kwa mwingine Hakuna kubagua mtu yeyote Ata awe anakaa aje Kwa kuwa mahali hapo mwali mpo Kila mtu aliletwa kwa sababu kuna kitu munafamufanye nyote pa moja Baada ya hapo kila mtu akienda vyake anaenda salama.

Chumba ni nacho kipenda nyumbani ni sebule hapo ndo watu huwa unakuja pa moja kama ni familia mnaja mnaweza kulia hapo Muneza kuja mpige gumzo muweze kuongea kama haujakaa nyumbani kwa muda umekuja kutembea hapo ndo unaja na familia mnakuja mnakaa mnaongea mna ambiana yale yote yenyw yametendeka nini hichi chenye mtafanya bora ili familia yenu ieze kuenda mbele.

Wakati ya mbapo ninahitaji msaada kazini, kitu cha kwanza ni kwenda kuongea na ule anayenisimamia namueleza ni tatizo gani niko nazo na linanisumbua hivi kutoka hapo anaeza kunipa mawaitha yake ama anionyeshe njia ninayofaa kufuata ili nieze kupata usaidizi kazini.

Mara nyingi wikendi kwa muda sasa nimaanza kusoma Kitabu natafuta kitabu moja Wikendi nasema na nasoma ukurasa karibu ishirini na sita Baadae nikitoka hapo naenda kuona mpira kuna ligi mingi zana zinazocheza mpira wa mguu kuna ligi ya EPL kuna ligi ya la liga huko uhispania na pia huko ufaransa kuna ligi anAnaitwa league 1.

Rangi ni na yopenda zaidi ni rangi ya kijani bichi. Rangi hii unaiona kila mahali sana sana kama unaishi mashinani. Mahali ambako hakuna nyumba mingi ni mimea sana sana mahali pana mashamba. Sana sana ukipita njiani kuna mashamba ya majani chai na zikona rangi ya kijani bichi. Kama kuna kifaa mwajo niko nayo yenye hio rangi ni tasema ni kiatu na pia nikona nguo kulofia na pia shati ya kijani kibichi.

Unangalia ni wapi unakosea kwa kwa kazi kama mkazi inaenda mfuli lizo lazima kuna mahali ambapo utapatana na changamoto Izo changamoto nizitafanya michakato yako iwe chini Ukiweza ukuita kuongezea michakato yako kitu ya maana ni kuangalia zile yale makosa yanayotokia na ni mambo ya kaida Kinyiki unafofanye ni kuhiriekibisha.

Ndiyo, nina ndege wa kufungwa huku nyumbani sana sana wale ndege unaufungwa ni kuku. Kuku ni ndege mzuri sana. Aitaji kazi mingi. Anaitaji maali pakulezi. Na kila uchao kila wakati, unamupa chakula na maji. Kama huko na shamba kubwa, chamaana ni kuachilia kuku hizo, kuku hayo, waende. Watajitaftie chakula, bora huwa eke maji. Kisha ikifika jioni watarudi nyumba.

Ndiyo ninapenda kwenda pwani, kitu kinachonipeleka huko kia kwanza ni kuona bahari, bahari la Indian Ocean, na pia kuona venye wakaaji wa huko wanaishi, wanama tamaduni za huko, tofauti kuliko na njiwa na kanda ni ya bara, na pia kujivinjari.

Apana, sipendi kutumia, kupiga chombo cha muziki juu sijui kuzitumia, sionia haja ya kuzifunza labda Labda nikuwe na labda ni pende, labda ni kuwe na hiyi tamaa ya kujua, kuicheza Lakini kwa sasa, sina hiyo kwa kua, hakuna haja hiyo maeneno haifurahishi mimi.

Pana siipendi kuoga kwa maji ya moto maji ya moto si muzuri kwa mwili. Maji ikiwa moto sana unyeza kuchoma na kuwache alama kwa ngozi yako. Mimi napenda kuoga na maji baridi. Maji baridi ukioga nayo kwanza asubui mapema Unasikia umechanga.

Mimi ha kuna somo la science ni lalopenda kwa kuwa sinatamaa nazo, hazijai nifurahisha Somo hizo sieti ningumu lakini somo hizo zinataka mtu mwenye anatia bidii, namwenye atamakinika na atasikia vizuri akisho.

Mimi chakula ni nacho kipenda zaidi ni chakula chenye kikona nyama na nyama iwe ile ya kuku. Mimi hata kama ni wali, wali uwe na nyama ya kuku. Haijalishi ni nini? Bora chakula hicho kiwe na nyama ya kuku. Mimi nitakula na sitabagua.

Unashugulikia udhaifu wako vipi kazini Unashugulikia udhaifu wako vipi kazini Kwa kujiandaa kwa njia inayofaa kwa hakuna kukua mtu mbaya weww ni mtu wa watu.